Unapenda kucheza au kutazama michezo? Unapenda kutazama michezo kwa sababu. Ninapo ona mashabiki wakishangilia. Ninahisi furaha. Kwa hivyo, inanifanya niweze kufuatilia mchezo kwa makini. Halafu, pia ninapenda kuona jinsi mchezo unabadilika mara kwa mara. Ndiyo.

Je, unawafahamu majirani zako? Ndio ninawafahamu sana, ninapenda majirani wangu. Kwanza sana sana, ninayekaa na yeye, anaitwa John. Ni jirani ambaye, anapenda kuja kuona kama niko vyema wakati niko mgonjwa au wakati ninapo muambia shida zangu, anakuja haraka kuja kunisaidia.

Unalinda faragha yako vipi mtandaoni. Jambo la kwanza ninachofanya ni kuhakikisha ya kwamba situmii password zilizo rahisi. Halafu pia natumia two-factor authentication wakati ninapo fungua apps. Jambo la lingine ninalofanya ni kuhakikisha ya kwamba sifungui links nisizo zifahamu. Halafu pia mimi huakikisha ya kwamba mimi siweki taarifa zangu za kibinafsi hatarini.